Mimi napenda sana chakula kilichokaangwa na kilichochomwa kwa sababu kina ladha nzuri. Mimi hupenda kuku, wa kuchoma, sambusa, mandazi na vyakula vingine vilivyokaangwa. Mimi najua havina afya sana lakini vinaonja vizuri sana. Mimi hupenda ladha ya mafuta na jinsi chakula kinavyokuwa na utamu zaidi.

Mimi napenda timu ya Kansas City Chiefs kama timu bora ya mpira wa kiragbi wakimarekani. Mimi nimevutiwa na Chiefs kwa sababu wamekua timu yenye ushindi mwingi hivi karibuni. Mimi nimefurahia kuangalia wakishinda Super Bowl mara kadhaa katika miaka ya hivi karibuni. Mimi napenda jinsi wanavyocheza kwa ujasiri na ujuzi.

Mimi napokea baruwapepe nyingi sana kila siku, karibu baruapepe thelathini Adi hamsini. Mimi hupokea baruapepe kutoka kwa wafanyakazi wenzangu, kuhusu miradi tunayo fanya, mikutano na maswali mbalimbali ya kazi. Mimi pia hupokea baruwapepe kutoka kwa wasimamizi wangu wenye maelekezo, ripoti au taarifa muhimu za kampuni.

Mimi napenda habari za mtandaoni kwa sababu zinapatikana haraka na mahali popote. Mimi naweza kusoma habari kwenye simu yangu wakati wowote asubuhi, kitandani, wakati wa safari au, wakati wa mapumziko kazini. Mimi siitaji kusubiri gazeti kuchapishwa au kuenda dukani kununua.

Nikiwa nyumbani wakati wa mvua inanyesha, ninapenda kukaa ndani na kufanya mambo yanayonifurahisha. Ninapenda kusoma vitabu vyangu nilivyoachia pembeni, au kuangalia filamu na mitambo ya runinga ambayo nimekuwa nikitaka kuangalia. Napenda sauti ya mvua inayodondoka kwenye paa, inaniletea utulivu na furaha.

Ninapenda waandishi wa vitabu wengi lakini wachache walivyo maalumu kwangu ni hao. Ninapenda ngugi wa thiongo, mwandishi mkuu wa Kenya. Nimesoma vitabu vyake kama Weep Not Child na The River Between. Na nimevutiwa na jinsi anavyoeleza, historia na utamaduni wa Kenya. Ninapenda jinsi anavoandika kuhusu matatizo ya kikoloni na haki za binadamu. Ninapenda pia chinua achebe kutoka Nigeria kitabu chake things fall apart ni miongoni mwa vitabu vizuri zaidi nilivyovisoma.

Ndiyo, ninapenda kutembea kwa miguu lakini kulingana na hali na umbali. Ninapenda kutembea kwa migu pale umbali ni ufupi. Kama kwenda dukani, karibu, kutembelea jirani au kutembea kwenye mtaa wangu. Ninapenda kutembea kwa sababu ni mazoezi, mazuri ya mwili na yanasaidia kuwa na afya. Ninapenda pia kuokoa pesa za nauli.

Ndio ninapenda kuvaa vipuli. Ninapenda jinsi vipuli vinavyolingana vizuri na nguo nyingine. Ninaweza kuvaa vipuli ju ya shirt ya t-shirt na kuchanganya na suruali ya usketi. Vipuli vinanipa njia nyingi ya kuvaa na kuonyesha mtindo wangu. Nina penda vipuli vya kawaida na vile viy mchoro maalumu.

Ndiyo ninapenda kununua vitu mtandaoni lakini kwa uangalifu. Ninapenda kununua mtandaoni kwa sababu ni rahisi na ya haraka. Sihitaji kwenda madukani mwenyewe, ninaweza kutazama bidhaa nyingi tofauti nikiwa nyumbani au mahali popote. Ninaweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa bora. Hii inaniokoa muda na nguvu.

Ninapenda sana kusoma vitabu vya aina mbali mbali, riwaya, hadithi fupi, vitabu vya historia na vitabu vya kujiendeleza Ninapenda kusama kwa sababu kuna niingiza katika ulimwengu mwingine wa kuniruhusu kujifunza mambo mapya Ninapenda jinsi vitabu vinavyo nisaidia kufahamu watu, maeneo na hali tufauti.

Ndiyo, ninapenda sana kujifunza historia. Ninapenda historia kwasubabu inaniambia jinsi mambo yalikuwa zamani na jinsi tulivyofika pale tulipo leo. Ninapenda kujifunza kuhusu vita, mabadiliko ya kisiasa, utamuduni wa watu na wanadamu maarufu waliothiri ulimwengu. Historia inanipatia uwelewa na ulimwengu na jamii yangu.

Kwanza ninachambua michakato ya sasa ili kulewa kazi zinavyofanywa. Ninauliza maswali kama ni hatua zipi zinafanywa ni nani anazifanya je kuna hatua nazi za ziada au zinazochukua muda mwingi bila sababu. Ninangalia mchakato wote wa kwa makini ili kugundua maeneo yanayohitaji mabore.

Ninapenda kuenda cinema mara chache labda mara moja au mbili kwa miezi tatu Siendi cinema mara nyingi kwa sababu tiketi ni gali kidogo na mara nyingi ninaweza kuangalia filamu nyumbani kupitia uduma za mtandaoni au runinga Hata hivyo ninapenda uzoevu wa cinema, skrini kubwa, sauti nzuri na hali ya kuangalia filamu pamoja na watu wengine.

Ninaenda hospitali mara chache kwa mwaka labda mara mbili ya autatu tu. Ninaenda hospitali kwa ukaguzi wa kawaida wa afya mara moja kwa mwaka. Nafikiri ni muhimu kuangalia afya yangu hata nisipoona mgonjwa. Daktari hunipima mshinikizo la damu, kujaribu damu na kuangalia hali yangu ya jumla ya afya.

Ninajaribu kuwianisha kazi na maisha ya kibinafsi ingawa si rahisi daima. Ninaweka mipaka wazi kati ya kati ya wakati wa kazi na wakati wa kibinafsi. Ninajaribu kumaliza kazi zangu wakati wa masaa ya kazi na kuepuka kuchukua kazi nyumbani. Pale ninafika nyumbani najaribu kuzima fikira za kazi na kujikita kwenye familia na mambo ya kibinafsi.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia kadhaa, ninashiriki katika vikundi vya kanisa na shuguli za kidini. Ninakujia ibadani kila jumapili, ninashiriki katika kwaya au vikundi vya sala, na ninasaidia katika shuguli za kanisa, ninasaidia kuandaa shirehe, kutembelea wagonjwa, au kusaidia watu wanaoitaji msaada wa kiroho.

Kwanza ninasoma maelezo ya mkutano mapema, ninaangalia ajenda ya mkutano, mada zinazozungumzwa lengo la mkutano na watu wanaohusika, najaribu kuelewa kwa nini mkutano unafanywa na ninachotegemewa kufanya au kusema. Hii inanisaidia nijue jinsi ya kujiandaa vizuri.

Ndiyo ninafuata matukio ya kimataifa kwa kiasi fulani. Ninafuata matukio makubwa ya kisiasa duniani kama uchaguzi wa nchi kubwa kama marekani, uingereza au nchi za afrika. Ninapenda kujua nani anachaguliwa kuwa rais au waziri mkuu. Na jinsi hii inavyoathiri siasa za kimataifa.

Ninajua kidogo kuhusu wakati mkuu wa baseball, major league baseball, ingawa si michezo ninayofuata sana Ninajua kuwa major league baseball ni ligi kuu ya baseball mchini marekani na Canada ligi hii inatimu nyingi maharufu kama New York, Yankins, Boston, Red Sox, Los Angeles, Rogers na nyingine, hizi ni timu zenye historia ndefu na mashabiki wengi duniani.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa katika kijiji kidogo cha kijijini ambapo wazazi wangu walitoka. Wazazi wangu walikuwa wamehamia mjini kwa kazi lakini mama alirudi kijijini kuniza ili awe karibu na bibi yangu na familia. Baada ya kuzaliwa, tulihamia mjini ambapo wazazi wangu walikuwa wanafanya kazi.

Ndiyo nimewai kusafiri kwa ndege mara kadhaa safari yangu ya kwanza kwa ndege ilikuwa pale niliposafiri kwenda nchi jirani kwa matukio ya kazi nilikuwa na wasiwasi sana kabla ya kuruka nilijisikia hofu kidogo kuhusu kupaa angani lakini baada ya ndege kuondoka na kupaa nilijisikia vizuri na hata nilifrahia uzoevu nilistadabijabishwa na jinsi ndege inavyopaa kwa utulivu.

Ninafanya marafiki wapya kwa njia kadhaa, ninafanya marafiki kazini, ninapokuwa na kazi mpya au wafanyakazi wapya wanajiunga na kampuni, inajitanguliza na kuwakaribisha, ninazungumza nao wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana tunakula pamoja, au tunazungumza kuhusu mambo ya kawaida.

Ninapenda kuwa mahali penye miti, mimea na mandhari nzuri ya kijani. Ninapenda bustani, msitu au maeneo ya kiasili ambapo ninaweza kusikia ndege wakiimba, kuona maua na kuhisi hewa safi. Mahali kama hapa kunaniletea amani na kunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi. Ninapenda kuwa mbali na kelele za jiji.

Siendi maktabani mara nyingi sana labda mara moja au mbili kwa miezi mitatu. Ninapenda maktaba kwa sababu ni mahali pa utulivu penye vitabu vingi. Ninapenda kutembea kati ya rafu za vitabu na kutafuta vitabu vipya vya kusoma. Ninapenda harufu ya vitabu na mazingire ya kimya ya maktaba. Ni mahali pazuri pa kusoma, kufanya utafiti au kufanya kazi ambazo zinahitaji uangalifu.

Mchezo wangu ninaoipenda zaidi katika olimpiki ni riadha Ninapenda mbio za mita mia moja kwa sababu ni mchezo wa msisimuko sana. Wanabingwa kama Usain Bolt, Elaine Thompson na wachezaji wenye wengine wakikimbia kwa kasi ya ajabu wanakamilisha mbio ndani ya sekunde kumi tu Ninapenda kuangalia jinsi wanavyotokea haraka kutoka kwa kukimbia kwa nguvu.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu, ningependa shule zote kuwa na madarasa ya kutosha, walimu wenye sifa, vitabu vya kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia Ningependa elimu ya ubora kupatikana kwa watoto wote bila kujali hali yao ya kifedha Ningependa kuona vijana wetu wakipata elimu nzuri ambayo inawawezesha kujenga mustakabali wao.

Ndiyo ninapenda kuangalia nyota usiku ingawa sifanyi mara nyingi, ninapenda kuangalia nyota usiku pale anga niwazi na hakuna mawingu, napenda nyota nyingi zinazong'a angani. Nimanthari ya kupendeza sana, ninapenda kutafuta fungu la nyota kama Milky Way, njia ya maziwa. Ambayo inaonekana kama ukungu mweupe anga, na ni ajabu kufikiri kuwa hizo ni nyota milioni zilizo mbali sana.

Ninapenda kuva tishati na suruali za jeans kwa maisha ya kila siku izi nguo za stare za bei nafu na rahisi kuva. Ninapenda tishati zenye rangi mbalimbali nyeusi blue, kijivu au rangi nyingine. Ninapenda pia tishati za ni michoro, maneno au nembo za timu za nichezo zinazo. Ninazopenda.

Ninahisi wasiwasi kidogo kabla ya kufanya wasilisho ninahofu kwamba nitasahau kile ninachotaka kusema au kwamba watu hawataelewa au hawatapenda wasilisho langu Ninahisi pia hofu ya kugeuza au kuuliza kuulizawa maswali magumu ambayo sita weza kujibu.

Ninabeba mfuko wangu wa kurudi utumiwa pale ninapokwenda sokoni au madukani Ninaepuka kupokea mifuko ya plastiki kutoka kwa maduka na badala yake ninatumia mfuko wangu au kikapu Ninaweka mfuko huu kwenye mkoba wangu au garini ili niwe nao kila wakati.

Sina mnyama wa kufugwa kwa sasa, lakini ningependa kumfuga mbwa. Ningependa kumfuga mbwa kwa sababu ni rafiki mwaminifu na mlinzi mzuri wa nyumba. Ningependa mbwa kwa aina ya German Shepherd au labreda. Hawa ni wazuri werevu na wanaweza kufudishwa matendo mengi.

Ninakikundi cha marafiki wakaribu wambawa tunakutana mara kwa mara kucheza michezo. Tunacheza mpira wa miguu wikeni. Tunaenda uanjani wakaribu na kucheza mechi za kibrafiki. Tunagawanjika temumbili na tunashindana kwa furaha. Ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kufuraya pa moja.

Ninapenda kupika kwa sababu nishuguli ya kuburudisha na ya kuridhisha. Ninapenda mchakato wa kukata mboga, kuchanganya viungo, na kuona chakula kinavyo badilika kutoka vitu vya kawaida kuwa sahani ya kupendeza. Ninapenda harufu nzuri ina yotakana na jikoni paale chakula kinapoiva. Niburudani kuona kitu kinachokiunda na mikono ya.

Ni natumia programu nyingi mara kwa mara. WhatsApp ni programu ni na watumia zaidi. Natumia programu kuwasiliyana na mafamilia, morafiki na mizangu wakazu kilasiku. Natumia ujumbia kutuiga simo kushiriki pictures a video na kushiriki tarifa muhimu. Na vikuni vingi via WhatsApp via familia, marafiki, kazi na mengini.

Tabia nzuri zaidi ni lizojenga ni kuamka mapema nilizoea kuamka saa kumi na mbili au moja alfajiiri kila siku. Hii menisadi ya kupata muda wa zia da subuhi ni na weza fanya mazoezi kusoma au kujitarisha kwa utulivu bila kuharakishi. Enapata pia mudawa kufikiria na kupanga siku yangu kabla ya kwanza kazi.

Ningependa kutembelea nchi ya Japan kwa sababu inautamaduni wa kipekee unaochanganya mila za kale na teknolojia ya kisasa Pia ningependa kujifunza kuhusu nidhamu ya watu wake, chakula chao na kutembelea maeneo ya kihistoria kama mahekalu na makumbusho.

Ndiyo anapenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye virutubisho muhimu kama proteini na mafute enye manfa kwa hafi ya mwili samaki hunisadea kudumisha hafi ya njema na pia anapenda latha yake hasa anapopikwa kwa njia atafauti kama kukaangwa kuchemushwa au kupikwa kwa mchuzi.

Meno siri linawaza kuwekwa salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi namba na alama maalum ambayo siraisi kudhaniwa pia. Nenakikisha siandiki neno hilo mahali panapoweza kwonekana na mtu mwingine na mara nyingine natumia programu za kuhifadhi maneno siri zenye usalama na hali ya juu kama meneja wa maneno siri.

Ndiyo nimewai kuenda maonyesho ya sanaa ambapo nilipata fursa ya kuona kazi. Mbalimbali za ubunifu kutoka kwa wasanii wa ndani na wa kimataifa. Maonyesho hawa yalinifundisha kudhamini sana, kuendeleza ubunifu wangu kibinafsi. Na kunipanua ufahamu kuhusu mitindo tofauti ya sanaa.

Mafunzo ya usimamizi wa mda na mbinu ya kuandika ripoti yamenisaidia zaidi. Mafunzo hayo ya menifanya ni juwe jinsi ya kupanga kazi zangu kufanisi, kufuatilia maendeleo na kuhakikisha kwamba kila kazi inakambilika kwa wakati. Pia ya menisaidia kuboresha ujuzi wangu wa mawasiliano na kushirikiana bima na wenzangu kazi hii.

Muda wangu wabure hujitokeza kama furusa ya kupomzika na kufanya shugulizi na zonifuraisha mara nyingi kupenda kusoma vitambu au makala za kielimu kusikiliza muziki na kushiriki micheza wa mazuwezi ya mwili Pia kutumia muda huo kukana marafiki ya ufamilia jambo linaulani saidiya kuboresha mausiano na kulipa furaha.

Ninapo furaha kuwa nyumbani napenda kutumia mda wangu kumuzika na kufanya shuguli zinazo niwekea furaha mara nyingi kupenda kusoma vitabu au makala kusikiliza muziki au kutazama filamu mzuri Pia hutumia muda huo kuzungumza na familia kucheka pamoja na kushiriki shuguli za nyumbani kama kupika au kupanga vitu.

Kazi nina shugulikia mda kwa kupanga ratiba ya kila siku na kuweka kipaumbele cha kazi muhimu zaidi Kila subi huwa ninapanga majikumo niliopewa nikiweka mda malumu kwa kila kazi Pia huitaji kuwepuka visumufu kama simao umitandao ya kijamii wakati wakazi Mara nyingine ninatumia binu za kugawanya kazi katika siri ya mondogo ndogo ili iwe raisi kukambilisha na kudumisha ufanisi.

Ndiyo, ninagawanya taka zangu kwa makini, taka za kikaboni kama mabaki ya chakula, huwa nayaweka kwenye chombo tofauti ili yaende kwenye mbolea au mimea. Taka zisizo na kikaboni kama plastiki, karatasi na chupa huzigawanya katika makundi tofauti ili niziweke kutumia tena au kuchukuliwa kwenya maeneo maalum ya kuchakata taka.

Chumba ni nacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule kwa sababu ni sehemu ya familia kuungana kupumzika na kushirikiana. Huko hupata nafasi ya kusoma vitabu kusikilizana kusikiza muziki au kuangalia televishini na penda pia sebule kwa sababu imepambwa kwa mtindo unaonifanya nijisike vizuri na kuna mwanga wa kutosha unaofanya chumba kuwa angavu na chenye raha.

Kwa kawaida ninachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Mara nyingi usiku baada ya kutumia kifaa changu kwa maswala ya kazi au burudani. Hii hufanya kifaa kianze siku ijayo kikiwa na chaji kamili na kunisaidia kuepuka usumbufu wa kukosa betri wakati wa kufanya kazi muhimu au kuwasiliana na wengine.

Kipau mbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kuwa taarifa zinazo pokelewa na kutumika kwa usahii na kwa wakati unaofaa hii na inamaanisha kuwa kila msemaji au mpokeaji anapaswa kuelewa ujumbe kwa uwazi bila kuchanganyikiwa au kutafsiri vibaya.

Ndiyo napenda chakula cha haraka mara kwa mara. Kwa sababu ni rahisi kupata na hutoa haraka nishati ya kufanya kazi au shughuli mbali mbali. Hata ivyo napendelea pia kula chakula chenye lishe bora mara nyingine. Ili kuhakikisha afya yangu inabaki mzuri. Kwa ivyo chakula cha haraka ni chaguo la mara kwa mara.

Napendelea chakula chenye latha ya kipeke na yenye viungo vyenye mchanganyiko mzuri hasa chakula chenye latha ya chumvi kidogo na viungo vina vyongeza harufu na rangi Pia anapenda vyakula vyenye latha ya asili kama matunda safi na mboga za majani Kwa sababu hutoa afya mzuri na unifanya nijisikie nikipata virutubisho vyote vina vyohitajika.

Asubuhi napenda kunywa chai ya moto yenye ladha ya asili au kahao kusubabu huniwasha na kunisaidia kwa muka kwa nguvu kini wajihiki pia unisaidia kujianda kwa shuguli ya siku zima na kunipa hamu ya kufanya kazi kwa umakini Mara nyingine napenda pia kunywa maji ya asili au ujisi ya matuda ili kudumisha hafe na kunipa mwili mishati ya awali.